Napoanza kazi kwanza huwa naha kikisha kila kitu changu kiko sawa ambacho nitakitumia kwenye utendaji wangu wa kazi lakini pia nitajiweka sawa ki hakili kwa kuwa mtulivu na kuwacha kila haina ya mawazo yaliyo nizonga kwa wakati huo pembeni hili kuendelea kuhitazama kazi na kufanya kazi kwa hufasaha zaidi hivo ndivyo ambavyo nafanya kwanza napoanza kazi.